Pendelea upepo wa kawaida kuliko AC, napendelea upepo wa asili kwa sababu unipa hisia ya uhuru ya wasafi na utulivu wa akili. Pia unisaidia kuzoea mazingira bila baridi kali. Hata hivyo AC ninaiona ni muhimu sana pale joto inapokuwa kali. Au nikihitaji umakini mkubwa kazini lakini ningetumia kwa kiasi tu si wakati wote.

Shughuli yangu ninayoipenda zaidi ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kusoma vitabu, makala, na pia kuchunguza mawazo mapya kwa sababu hunisaidia kupanua mtazamo wa dunia na kuimarisha uwezo wa kufikiria. Wakati mwingine ningefurahia pia kuandika mawazo au hadithi fupi. Hasa, ninapokuwa na muda wa utulivu.

Napenda rangi ya buluu kwa sababu inapendeza. Inanituliza akili na hunipa hisia ya utulivu. Pia ni rangi inayonakili anga safi na maji. Ambayo hunifanya nijisikie huru na mzuri ndani.